Je umawai kujuliza kwa nini usingizi hauji haraka? Je umawai kulala ukiwa umechoka, lakini mawazo yakawa mengi kichwani? Je unajua kwamba kile tunachofanya dakika chache kabla ya kulala kinaweza kuathiri afya, mawazo ya kesho. Na wewe binafsi unafanya nini usiku kabla ya kulala usiku ni muda wakupumzika baada ya siku ndefu ya shuguli. Hata hivyo, watu wengi hutumia muda wa usiku kwa njia tofauti. Wapo wanaotumia vizuri na wapo wanaotumia bila mpangilio. Jambo, linalowaathiri siku ifuatayo. Wengine hutumia muda wa usiku kuangalia simu au runinga. Mfano ni mtu anayelala kitandani huku akipitia, mitandao ya kijami, akicheka video au akijibu jumbe hadi usingizi imkute. Ingawa inaonekana kama burudani, mara nyingi tabia hii husababisha kuchelewa kulala na kuamuka ukiwa mchovu. Jee ni mara ngapi umesema dakika tano tu, lakini ukachukua saa moja. Je, simu inatusaidia kupumzika au inatuchezea akili. Wapo pia wanaotumia muda wa usiku kusoma au kujifunza. Mfano ni mwanafunzi anayepitia masomo ya kesho au mfanyi kazi anayesoma kitabu cha kujiongezea maarifa tabia hii husaidia kukuza akili na kumaliza siku kwa utulivu. Je, si kweli kwamba kusoma hutuliza mawazo. Je, maaarifa tunayopata leo hayatusaidii kesho. Tabia nyingine nzuri ni kujipanga kwa ajili ya siku inayofuata. Mfano ni mtu anayeandaa nguo za kesho, kuandika orodha ya kazi au kupanga ratiba. Hii humsaidia kuamka akiwa na mwelekeo wakupunguza msongo wa mawazo. Je, kuamka bila mpango hakusababishi mkanganyiko. Je, kupanga usiku hakurahisishi asubuhi. Wengine hutumia muda wa usiku kwa maombi au tafakari. Mfano ni mtu anayechukua dakika chache kumshukuru Mungu kwa siku iliopita na kuomba ulinzi wakesho. Hii huleta amani ya moyo na usingizi mzuri. Je, ni lini mara ya muisho ulilala ukiwa na amani moyoni. Je, shukrani hazituletei utulivu hata hivyo, kuna pia tabia zisizo faa. Wengine hulala wakila vyakula vizito sana wengine huendelea kufanya kazi nzito hadi usiku wa manane mfano ni mtu anayekula chakula kizito sana dakika chache kabla ya kulala. Jambo hili linalosababisha usingizi mgumu na uchovu asubui. Je, afya zetu haziathiriki na tabia hizi na hatupasi kujiangalia na kujijali zaidi kwa hitimisho. Kile tunachofanya usiku kabla kulala, kina mchango mkubwa katika afya, usingizi na mafanikio yetu. Iwe ni kutumia simu, kusoma, kupanga, kuomba au kutafakari. Chagua tabia inayaokujenga na kukupa usingizi mzuri. Swali la mwisho ningependa kuwauliza ni ni ni i unafanya usiku kabla ya kulala na je, tabia hiyo inakuandaa vizuri kwa kesho yako. Asante.